Chichi la angu ni chichi la Nairobi. Nairobi ni jiji la kipekele nye mchanganyiko wa tamaduni na historia. Inapo wezekana ni jiji mji wa wavuvi. Kutokana na watu kutoka sehemu mbali mbali za dumia. Nairobi imejaa mandhali ya kupendesa kama vile ifadhi ya taife ya Nairobi ya mbapo unuweza kuona wanyama kama twinga simba na faru. Ukiwa na jiji kubwa likiendelea mbele. Hii ni moja ya vitu vinafifanya na nairobi kuwa maalumu uwepu wa wanyama, wa porini karipu na mji wakisasa. Kama mtoto, ngekumbuka safari za kuenda katika ifadi hii na kuona wanyama wakichesa.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa upishi. Hizi ni maenio ambayo ningependa kuimarisha zaidi. Katika kutengeneza vyakula vya asili Najivunia vyakula vya asili na nataka kujua zaidi kuhusu namna ya kutengeneza vyakula vya asili kutoka kwa tamaduni mbali mbali. Pili ningependa kuimarisha jinsi ya kupanga na kupresent chakula. Hii ni sana ya kweka chakula kwa njia inaonekana vizuri na ya kuvutia. Tatu, nigependa kuchanganya viungo. Nataka kuwa nauweza wa kuchanganya viungo vizuri ili niweze kutengeneza ladha ya kipekee Nne, ngependa kujua, kuhimarisha, kupika desserts. Desserts ni sehemu ambayo. Na thani ni ngependa kuboresha zaidi asa katika kutengeneza keki na biskwiti ambazo sina ladha nzuri na muonekano wa kuvutia.

Mimi napenda kujisimamia, naona ni muhimu kuwa na udhipiti juu ya maisha yangu na kuchukua majukumu yangu mwenyewe. Hii inatoa nafasi ya kujifunza kutoka kwa makosa yangu, kufikia malengo yangu na kuwa na kunu kuchichagulia mimi mwenyewe. Kwa kujisimamia, napata ngupu ya kufanya maumuzi pila kutangemea watu wengine. Hii pia ina nisaidia kujijua saidi kukwaresha uwezo wangu wa kutafta mambo ya nayo niletea furaha na mafanikio. Ingawa ni changamoto na jifunia uwezo wangu na kupupa majukumu yangu na kuendelea mbele Hata wakati mambo ya napokuwa mangumu.

Wazazi wangu ndiyo ndiyo walio nifundisha jambo muhimu. Jambo muhimu ambalo wazazi wangu walinifundisha nikusu dhamani ya uwaminifu na kuwa na heshima kwa wengine. Wamenifundisha kuwa na umuhimu kuwa mkweli na kuonyesha heshima kwa watu bila kujali hali yao au nafasi yao katika jamii. Kwa mfano, wamekuwa wakinifundisha kuwa uwaminifu ndiyo msingi wa uhusiano mzuri na wakudumu. Walisema kwamba ikiwa mtu anakuamini, hata katika hali ngumu, atakuwa na uwezo wa kujenga uhusiano wakaribu na wakweli. Pia wameniambia kila wakati kuwa, heshima haije kwa namna ya maneno tu, bali ni kwa matendo. Hii inanifanya kuwa na umakini katika jinsi, ninavyo wakendea watu. Hasa wale ambao wapo chini yangu na wanahitaji msaada.

Tendo wema ambalo nilifanya ni kuwapa chakula maskini. Kutoa chakula kwa wale wanaohitaji ni kitu cha maana sana. Ilikuwa naona watu wengi wanaishi kwa shinda. Nilikosa mulo wa kila siku. Na nikaona ni muhimu kutoa kile kidogo nilichonacho ili kuwasaidia. Kutoa chakula hakuitaji kuwa napesa nyingi au mradi kubwa. Pale ni kitendo cha huruma na kuchangia. Niliona jinsi walivyo kuwa na furaha na shukrani kwa kile kidogo nichoweza kutowa. Wakati mwingine, tulikua tukileta chakula kwa makazi ya watu masikini au hata kutembelea na kubeba chakula kwa watoto walio kuwa kicheza mtaani na familia zao.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani ni kuna faida nyingi Kwanza ni njia nzuri ya kunjiweka shumtu na kujenga uhusiana na maumbile kuwana mimea ikipua na kuzaa tunda au maua kuna furaha yake. Pia pustani ni sehemu nzuri ya kupumzika na kutulia kwani inatoa masingara. Yaman. Saidi ya hayo, kulima pustani kuna faida kwa afya yako pia mimea inasaidia kusafisha hewa na kufanya mazingira kuwa bora kwa kupumua. Kulingana na file unafyo lima, maweza kupata chakula bora kama mboga sa majani, matunda na mboga za msisi ambaso ni afya kwa mili. Mwili, pia ninjia nzuri ya kuchifunza kuzu mazingara. Mwesha amimea na chinzi ya kutunza mazingira yetu. Napo lima, unajifunza ustadi mpia nakuwa na masoesi ya kimwili ambayo na naesa kukusaidia kuporesha afya yako.

Arsenal ni timu yangu ni moja ya timu zenye historia kubwa na mashabiki wengi duniani. Arsenal imejaa wachezanji wenye kipanji kikubwa na inajiivunia umaarufu mkubwa hasa kwa kuanzisha kwake miaka mingi iliyopita. Iko London na stadium yao ni Emirates Stadium. Arsenal inajulikana kwa mpira wa kiwango cha juu na style ya uchezaji ya kupiga basi nyingi za haraka. Wakati wakocha Arsen Wenga, timu ilikua maarufu kwa kucheza soka la kuvutia. Hata sasa baada ya kocha ya huyo kuondoka, timu inaendelea kufanya vizuri chini ya kocha Mikel Ateta.

Arsenal ni timu yangu ya mpira wa mguu na nifuraha kubwa kila wakati wanapo shinda Arsenal ni moja ya timu maarufu na yenye mashambiki wengi duniani na mimi ni mmoja wao nilianza kuhipenda Arsenal miaka mingi iliopita hasa kutokana na historia yake nzuri na stahili yake ya uchesaji na kwa kufutia Kumbuka Arsenal ni timu yenye mafanikio makubwa ikiyomo kushinda Premier League bila kupotesa mechi ata moja katika msimu wao mwaka elfu mbili na tatu na mwaka elfu mbili na nne waitwa Infeasibles. Uwo ni mtindo wa uchesaji wa kushangazi. Mchezo mmoja ambao nitaendelea kukumbuka ni ule wa finali wa FA Cup ya mwaka wa elfu mbili kumi na saba dhidi ya Chelsea ambapo Asenari ilishinda kwa mbili moja Huku Aaron Ramsey hakifunga goli na hiyo.

Mimi napenda kutembea kwenye mbuga ya wanyama ya serengeti. Mmoja ya maeneo maarufu zaidi hapa njini Tanzania. Serengeti ni maarufu kwa kuwa na wanyama wengi wa aina mbali mbali na pia ni moja ya mbuga kubwa zaidi duniani Serengeti ina mandari nzuri ya savana na kwa wakati wa uamaji ya mwanyama unaweza kuona makundi ya tembo, simba, pundamilia na punda wengi wakihama kwa ajili ya kutafuta maji na majani ya kula. Wakati wa create migration, mamilioni ya nyumbu pundamilia na swala hupitia kwenye serengeti wakielekea masaai mara injini kenya. Nitukio la kuvutia sana linalovutia watalii kutoka duniani kote Pia serengeti nisehemu nzuri ya kuchifunza. Kuhusu uifadhi wa wanyama kama vile. Kuna miradhi mingi inayohusiana na kutunza wanyama na mazingara yao. Ni kama mchanganyiko wa maajabu ya asili na elimu ya uhifadhi.

Tathmini za kazi ni sehemu muhimu sana katika biashara yoyote kwa sababu zinasaidia kuelewa jinsi kazi inavyofanyika na kuleta matokeo kwa shirika na kampuni Tathmini hizi husaidia katika kutathmini ufanisi wa wafanyikazi kujua maeneo yanayohitaji kuboreshwa na kutambua mafanikio Ningeweza kusema kuwa tathmini za kazi ni sehemu ya kudumisha ubora, wa huduma au bidhaa zinazo zalishwa. Kwa mfano, katika biashara ya teknolojia, tathmini ya kazi inaweza kusaidia kuelewa kama timu ya utafiti na maendeleo inaendelea kutimiza malengo yao ya kubuni bidhaa mpya au kuboresha teknolojia ya zamani.

Simu yangu ni muhimu sana kwa fitu vingi Mimi hutumia simu yangu kwa muda wa masaa kumi kwa siku katika kuangalia mtaandao ya kijamii kutafuta habarii na hata kufuraya musiki Awo fideo simu yangu ya kwanza ilikuwa rilu Ilikuwa naficha mzuri sa kamera na battery ya kudumu Ingawa ilikuwa kidogo tu ya kwanza na mimi nindifurai sana kuwona kuwa inafana kazi vizuri Kwa sasa ni hivigumu kufikiria maisha bila simu. Simu hutumika kwa ajili ya kuwasiliana na familia na marafiki na kupata habari au ata kujiendelesa kwa kusoma na kuchifunza. Vitu vipya kwenye YouTube, podcast au app za simu simu pia ni njia nzuri ya kufurai na kupumzika kupitia michezo au app za burudani. Kuhusu kuzima simu. Ningesema ni muhimu kupumzika kidoko kutoka kwa screen. Hasa wakati wa kulala hili kuwa na usingize mzuri.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia ni muhimu kwa sababu inatufundisha kuhusu matukio sa samana na jinsi yalivyoshape maisha yetu ya sasa. Ikiwa hatujui historia, tunakosa kuelewa sababu sa changamoto sinazotukutana nazo leo. Historia pia inatufundisha kuhusu utamaduni, mabadiliko ya kijamii na jinsi watu wanavyopambana na matatiso tofauti tofauti. Kwa mfano, kujua historia ya mipiganio ya uhuru ya nchi ya Kenya kutatusaidia kuelewa nafasi ya uhuru na haki sa binadamu wa leo. Na pia inatufundisha kuhusu mabadiliko ya kijamii kama vile haki sa wanawake na watu wa rangi tofauti. Pia historia inatufundisha kuhusu makosa yaliyofanywa ili tusiyarudie tena. Kwa kifupi, historia inatusaidia kujua tulikotoka ili tujue tuendako.

Mimi sijawahi kusafiri kwa ndege, kwa kuwa sijapata nafasi ya kufurahia safari zaa ngani. Lakini ni jambo la kuvutia sana najiuliza jinzi anga inavyoweza kuwa ya ajabu kutoka juu na vile vile namna ya kujiandaa kwa safari ya ndenge. Safari ya ndege inakufanya uangalie mandhari ya nchi ilivyovutia pia kusafiri kwa ndege ni hali ya kujiburudisha Lakini nikipata muda na fedha siku moja nitasafiri kwa ndege ili niangalie jinsi mandhari inavyokaa wakati mtu anapaa juu angani.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi ni ya muhimu sana kwa mafanikio katika kazi na kustawi wa mazingira ya kazi kwa ujumla. Haya njia ambazo mimi hudumisha mahusiano bora kazini na wafanyekazi wangu na heshimu wafanyikazi wote. Heshimu ndiyo msngi wa uhusiano mzuri wote. Na hakikisha, nimewaheshimu wenzangu kwa kuzingatia kutosahau kuwa kila mmoja anamtindo na mtazamo yake mwenye pili na sikiliza kwa makini. Usikilizaji ni mzuri kwa kuwa nifunguo za uhusiano mzuri. Tatu, na kuwa na uwazi na uaminifu. Kwa mkweli na uwazi kwa wanzako kunaongeza imani na husaidia kuepuka, sintofahamu. Nne, nashirikiana na wanzangu. Kasi ya timu ni muhimu sana katika mazingara ya kasi. Akikisha unashirikiana na wanzako katika kazi ukiwa na mtazamo wapamoja ili kufanikisha malengo ya timu.

Sera ninayeiona ikiwa muhimu kasini ni usalama na afya kasini. Hii ni sera ambayo inalenga kuhakikisha kuwa wafanyakasi wanapata masingara ya kazi salama yenye afya. Uhimu wa huu sera ni kuwa kulinda afya na usalama wa wafanyikasi. Hii sera inasaidia kuhepuka ajali, majiraha na mangonjwa yanayoweza kutokea kasini. Hii ni muhimu kwa sababu, wafanyikasi wanahitaji kujisikia salama ili waweze kufanya kasi kwa ufanizi. Kupunguza karama ya matibabu. Kwa kutoa mifunzo kuhusu salama na kutoa vifaa vya usalama, kampuni inaweza kupunguza ajali na majeraha. Ifyo kupunguza gharama za matipapu nafidia kwa wafanyikasi. Tatu, kukusa morali ya wafanyikasi. Wafanyakasi wanapojua kuwa kampani inawajari usalama wao wanajifunia kasi yao na wanakuwa na morali anjo. Chambo linaloleta tija saidi.

Kumbukumbu msuri ya shule ni kama safari ya shule field trips safari ya shule ilikuwa miongoni ya kumbukumbu iliochangia furaha yangu kama mwanafunzi Kila mara, kuna chambo la ajapu linapotokea kwenye safari kama kutembea mbuga ya wanyama, makumbusho au maeneo ya kistoria. Safari, hizi pia ilikuwa fursa ya kuchifunza mambo mapya mbali na fitapu na kuchenga urafiki na wenzangu. Pili, mishindano ya micheso. Katika mshindano ya mcheso shuleni, nafasi nyingine ya kujiwesesha kufanya vizuri na kupata eshimu. Kumbukumu, saa kushinda na kushiriki katika mshindano ya mcheso kama mpira wa miguu riaadha au mcheso mingine, silikuwa zinanipa, furaha na saa kujifunia.

Mimi husherekea sikuku kwa njia mingi, kama vile nafanya mapambo ya nyumba, napanga nyumba na mapambo ya sherehe kama vile taa ya krismas, majani ya mgenge au picha ya furaha, hii itafanya watu wajisikia kuwa katika hali ya sherehe. Pili, kupika vitu vitamu, kuanda chakula ja sikuu ya siku kumu ni sehemu ya furaha. Hiyo pasi, tafuta mapishi na chakuna vya sherehe kama pilau, keki na samaki. Tatu, naweka muziki kabisa wakati wa sherehe. Hakuna sherehe pila muziki, natengeneza orodha ya nyimbo ya sherehe zafura hili nweke hapo wakati wa sherehe. Nne nafaa mafasi saakipekee nafaa mafasi maalum ya hiyo siku hili kuongoza shamra shamra hata kama ni mafasi kawaida na sipamba na vitu vinavyofaa kwa sherehe.

Nimi nina kipawa cha uimbaji. Kipawa hiki ni muhimu kwa sababu kinaweza kumiwezesha kuonyesha hisia na mawazo yangu kwa njia ya kipekee. Pia uimbaji ni njia moja ya sanaa ambayo hunisaidia katika kuhamasisha, kuburudisha na kutoa uchumbe kwa jani. Umuhimu wa kipawa hiki ni kuhamasisha watu. Wimbo msuri inaweza kuwa na ngufu na kubadlisha hali ya hewa au mtindo wa maisha wa mtu. Pili, hunisaidia kujieleza. Uimbaji ni njia moja ya kujieleza na kutoa hisa za ndani. Waimbaji hutumia nyimbo kuwasiriana na mashabiki wao. Tatu, naiba ili niwe na burudani. Musiki na uimbaji ni chanzo kikuu cha burudani duniani kote. Nne, natumia kujenga uhusiano wa kijamii. Wimbo inaleta watu pamoja. Sherehe mikusanyiko na matamasha. Mara nyingi hutumia uimbaji ili kuunganisha watu kwa furaha tele.

Mimi napenda sana fuli Kuna kitu cha kipekee kuhusu fuli Halafu majani yanageuka kuwa na rangi msuri za manjano na nyekundu na hewa inakua baridi lakini si baridi sana Pia ni wakati msuri wakubama vasi mazito kama koti au sweta katika fuli Kuna pia mfua kidongo ambaye inaweza kuleta hali ya utulivu na muda msuri wakukaa nyumbani au kuenda kutembea kwenye maeneo ya kiasili na kufurahia mazingira Nafikiri ni msimu unaweweza kutoa fursa ya kufanya vitu tofauti kama kusoma vitabu au kutengeneza keki.

Mimi napenda kulala mapema. Kulala mapema inaumuhimu kadha wa kadha. Kwanza, inapea akili afya nzuri. Kulala mapema husaidia kupata usingizi wa kutosha ambao ni muhimu kwa afya yako na akili. Pili, uongeza nguvu. Kwa kupata usingizi wa kutosha mwili hupata nguvu na kujijenga upya Tatu, usawa wa homoni. Kulala mapema ni muhimu kwa kudumisha usawa wa humoni ambazo zinadhiri hali ya akili na mwili wako. Nne, ufanisi kwenye masomo na kazi. Kujua jinsi ya kupata usingizi mzuri kunaweza kuhadhiri sana ufanisi wako. Utafiti umeonyesha kuwa, watu wanaolala mapema na kuamka mapema wanakuwa na uwezo mzuri wa kujifunza na kutatua matatizo kwa haraka. Tano, inapa mwili afya nzuri. Kulala mapema kunasaidia mwili kujipona na kujenga mifupa na misuli. Pamoja na kuthibiti mfumo wa kinga ya mwili.

Muandishi ambaye nampenda ni muandishi ambaye ameandika kitabu cha blossoms of the Savanna, Henry Olekulet. Henry Olekulet ni muandishi maarufu kutoka Kenya, ambaye ameandika vitabu vinavyoangazia utamaduni za wamasaai na maisha ya watu wa kijijini. Haswa kuhusu changamoto wanazo kutana nazo katika jamii ya Afrika mashariki. Blossoms of the Savanna ni moja ya vitabu vyake maarufu. Kitabu hiki kinachunguza maisha ya wasichana wawili Naseria na Tante, ambao wana kuwa katika kijiji cha wamaasai na jinsi wanavyokutana na changamoto za kijamii. Familia na utamaduni. Hadithi hiyo inaguzia maswala ya ndoa za mapango mila na desturi na haki ya wanawake Huku inatufundisha kuhusu mapenzi nguvu za familia na hadhari za tamaduni za zamani kwenye maisha ya watu walea.

Mimi napenda nguo za leather, ngozi ni aina ya mavazi zinazo tengenezwa kwa ngozi ya wanyama kama vile ngombe au kondoo. Nguo za leather zimekuwa na umuhimu sana. Kama vile, huduma na ubora. Nguo za leather ni imara na zenye kudumu. Pili, mtindo wake wa kipekee. Nguo za leather zinaonekana kuwa na mtindo wa kipekee na zinavutia watu wengi. Tatu, hulinda dhidi ya baridi. Leather ni nyenzo yenye uwezo wa kuhifadhi joto, hivyo ni bora kwa maeneo ya baridi. Nne, nazipenda kwa ufanisi katika mavazi ya muda mrefu. Leather inaweza kubadilika na kuonekana bora zaidi kadri inavyotumika na kuvaa. Ngozi inapokuwa na umri unapata vipatino. Ngozi baada ya kutumia kwa muda mrefu na wengi. Napenda uzuri wa ngozi ili inavyozeeka kuwa na tabia ya kipekee.

Mimi napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa na ina faraja hasa kwa shughuli sa kila siku. Suruali ni muhimu kwa sababu inatoa ulinzi wa sere na inafanya mtu kujisikia salama na kompyuta katika hali yeyote. Pia suruali ni msuri kwa mazingera tofauti. Unaweza kuvaa suruali kwenye ofisi, shuleni au hata kwenye matembesi pila shida. Suruali pia inawesa kuficha maumbo ya mwili na unawesa kujangua aina suruhali inayokufaa na kuongeza ujasire wako. Suruali sa jeans ni maarufu sana na sinachulikana kwa kuwa sa kudumu. Wakati suruali sa ngosi au khaki sinawesa kutumika kwa masingira rasmi. Kwa kifupi, suruali ni nguo ya kipekee kwa kutoa starehe na huru. Wakati pia ikitoa mawonekano mzuri wa kisasa.

Katika likizo ya ndoto, ningekwa uzuri niende Mombasa hasa ikiwa nitakuwa na rafiki yangu. Mombasa inaufukwe wa kupendeza, jua linaweka nakuwa na maeno ya kupeke kama Fort jesus na Old Town ambayo ya na histori ya ya kipekee. Ningependa kutembea visiwa vya karibu kama vile wasine island na pia kupumzika kwenye fukwe za liari. Ningependa pia kufanya matembezi ya jiji, kula samaki na majani, na chakula cha kienyejii kwenye soko lake. Lakini pia, swezi kosa kupumzika kwenye kiti cha pwani, likisoma fitapu au kusikiliza msiki. Kwa upande mwingine, ningependa kutumia wakati wa kutosha kutembea kuzunguka na kugundua maeneo mapya. Si yotu kuhusu kupumzika, lakini pia kuhusu kugundua na kujivi njari.

Mimi napenda sana muziki wa bongo na na Raivani ni miongoni mwa wasanii bora kabisa kwa upande wangu. Ana sauti nzuri na Fibes ambazo zina futia sana. Nikisikiliza nyimbo zake kama kwetu na Garvey nahisi kama naingia kumudumia yake ya musiki. Anachanganya fiunchu vya kisasa na vya asili na hiyo inafanya nyimbo zake kuwa za kipekee. Pia napenda sana bongo flavor kwa ujumla na wakati mwingine afrobit pia natowa ule mdundo wa kuburudisha na ukiwa na marafiki au unapokuwa pekeako unawesa kudansi au tu kujifunia maneno mazuri.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Maoni yanayotolewa mtandaoni yana umuhimu mkubwa sana kwa sababu kwanza kujua mitasamo tofauti tafauti. Kupitia maoni ya watu mbalimbali. Naweza kusaidia kuelewa jinsi wengine wanaofikiria au wanavyohisi kuhusu jambo fulani. Pili, unaweza kuchifunza na kuporesha. Maoni yanaweza kutoa mapendekezo muhimu ambayo yanaweza kuboresha kazi yako bidhaa au huduma. Tatu, husaidia kufanya maamuzi watu wengi hutumia maoni kutoka kwa wengine ili kufanya maamuzi kununua bidhaa au kutumia huduma fulani. Nne, husaidia kujenga jamii na ushirikiano maoni ya mtadaoni pia inasaidia kujenga majadiliano na jamii. Na hiyo inachochea mazungumzo na kufanya kujisikia umeunganishwa na wengine.

Mimi ningependa kujaribu mcheso wa basketball. Huu ni jinsi ambao mcheso wa basketball unawesa kucheswa. Lengo la mcheso ni timu mbili kila mmoja ikiwa na wajesachi tano pambana ili kufunga pointi kwa kutupa mpira kwenye kikabu cha timu pinzani. Kila goli unalofunga lina pointi na lengo ni kushinda kwa kupata pointi nyingi saidi kuliko timu nyingi. Pili sehemu za uwanja. Uwanja wa basketball ni mstatili na unayo mstari wa kupigia mpira. Mstari ya penalti na mstari wa katikati. Kikapu kimo kwenye upande wa uwanja na kimo juu ya mlingoti wa takriban futi kumi kutoka jini. Chinsi micheso inavyochesa kupiga mpira. Na mjesachi anahitajika kupiga mpira chini ya kutumia katika msunguko ili kudhibiti mpira huku akitembea au kukimbia.

Julai ni mwezi mzuri sana. Kwanza kabisa, julai ni katikati ya kiangazi kwa maeneo mengi na hiyo inamanisha kuwa hali ya hewa huwa nzuri na joto la kutosha. Pale kuwa kali sana, watu wengi wanakua kwenye mapumiziko ya majira ya joto, hivyo kuna nafasi ya kufurahia shughli za nje kama kambi safari na mchezo, pia julai inahusishwa na likizo za majira ya joto kwa wengi, hivyo unaweza kujiandaa vizuri kwa shughli, za kufurahisha kama kwenda baharini au kufurahia muda na familia. Pia julai inasiku ndefu ambazo hufanya iwe rahisi kutokosa shughli au mikusanyiko ya kijamii katika baadhi ya sehemu za dunia, julai ni mwezi wa sherehe na matukio ya kipekee.

Ndiyo nimewhai kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha la muziki lina hisia maalum kabisa ambayo inaweza kusema kuwa ni sehemu ambapo unapokuwa na watu wengi ambao wanashiriki mapenzi na muziki. Unajisikia umeungana nao kwenye room moja. Hii ni kama njia kujistarehesha na kufurahia musiki moja kwa moja. Nadhani kitu kikubwa kinachofanya Tamasha liwe la kipeke. Nishati ya watu wanaosheherekea na kuimba pamoja na musiki. Na zile moments ya kipekee wakati watu wanapocheka. Chezwa na mashapiki. Wanapinga kelele na kupinga miguu. Tamasha linaweza kuwa na aina mbalimbali. Kuna wale wa musiki wa hip-hop, reggae, rap, rock, EDM, and minginezo. Kila aina ya musiki ina mashepiki wake na mtindo wake wa sherehe. Kuna pia tamasha sa kimataiva sinasofanyika katika michi mkubwa. Ambapo wasanii maarufu kutoka sehemu mbalimbali duniani uja kuonyesha fipachi fyao.

Ningependa kuhimarika katika biashara kwanzia ya kwa msaada, bora saidi kwa watu. Hii na mana ya kusaidia biashara na wachasirimali kufanikisha manengo yao, kupitia huduma bora na ufanisi kutoka kutoa maelezo na mbinu saa kufanisi. Kwa upande mwingine, ni muhimu kuendelea kujifunza na kuboresha ujusi wangu kila wakati ili niwa nawezo wakuelewa maibadiliko katika soko na kuimili chanka moto sa biyashara zinazo tokea. Inaweza kujumuisha kutumia teknolojia na mbinu za kisasa kuleta matokeo bora kwa biashara na wateti. Kwa mfano, kama vile biashara sinavyo tagemea digitali na mabadiliko ya soko ya navyo kuwa haraka, mimi pia ningepelea kuwa mstari wa mbele katika kutumia sana na mikakati ya kisasa hili kuhakikisha kuwa ni namsada kubwa, zaidi kwa wateja wangu na jamii kwa ujumba.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza redio sana. Redio ni njia bora ya kupata habari muziki na burudani kwanjia rahisi na kuwezesha kujua kinanjo endelea duniani na katika jamii yako. Na mara nyingi, redio inatoa majibu ya haraka kwa maswali au taarifa muhimu kama vile hali ya hewa ajali au matokeo ya dharura. Pia radio inatoa nafasi ya kwa wasikilizaji kushirikia na kuputia, vipindi vya maoni, maswali au hata mazungumzo ya kijamii. Kwa upande mwingine, muziki unaucheswa kwenye radio unawesa kusaidia kuburudisha, kutia moyo au hata kufarichi kulingala na aina ya muziki unausikiliza.

Ili kumaliza kazi ya biashara kwa wakati kuna mbinu mingi ambazo natumianga kwanza napanga ratiba yangu kipaumbele kasi muhimu angalia kasi yako na panga kusingatia umuhimu wake pili natumia sana za kupanga kama kalenda ya google au programu ya kupanga kasi kama trailer au asana inaweza kusaidia kuorodhesha kasi yako au kukuwesesha kuona vile Kinachoitajika kwa umakini saidi. Pili, naacha fizuizi. Nafanya kasi katika masingira tulivu. Nahakikisha kuwa mahali ambapo nafanya kasi. Siezi kuingiliwa na vitu kama simu au kelele. Tatu, nafanya kasi kidogo kidogo. Baada ya kuona kasi kubwa kama jambo moja kubwa la kutisha. Nagawanya kasi iyo katika vipengele vidogo kidogo. Nne naeka malengo ya hatua, nafikiria malengo ya hatua ndogo ambaso napaswa kufikiria katika kila hatua ya kasi, ikiwa ni kasi ya biashara naweza kuwa na malengo kama kumaliza kuchambua ripoti ya biashara au kutumia baruapepe kwa mteja ili kudumisha mwelekeo.

Mimi nina njia kadhaa ya kutumia kuunda marafiki bora Kwanza, naangalia tabia nzuri ya rafiki. Marafiki bora wanapatikane wanapatikana pale ambapo unaonyesha unataka kujali na kuheshimu wengine Pili, najifunza kuwa na mazungumzo ya amani. Kuanzisha mazungumzo na kuwa na mazungumzo ya kuvutia ni njia ya kuunda uhusiano wa ukweli. Badala ya kuuliza maswali rahisi tu, jaribu kuuliza maswali ambayo yanaweza kutoa majibu ya kina. Tatu, kujihusisha na shughuli ya kijamii. Kushiriki katika shughuli za kijamii kama michezo, vilabu vya shuleni au hata kujitolea ni njia nzuri ya kukutana na watu wapya. Nne, nawa mkweli na muaminifu, marafiki bora wanahitaji uaminifu. Hii ni maana kwamba, lazima uwe mkweli na kuwa na uhusiano wa wazi, usijaribu kuwa mtu mwngine ili kufurahisha wengine, bali jifunze kuwa wewa mwenyewe na kukubali tofauti zako.

Mimi napenda sana kutazama michezo, hii ni kwa sababu naweza kuwa na manufaa kathaa kama, naweza kujifunza kukusa ustadi wa kikasi, kama unavyo shuhudia wa chezaji wanavyo shirikiana kufanya kazi na timu zao na kufanya mikakati, naweza kujifunza kusu umuhimu wa ushirikiano. Pili, naweza kufurahia na kuongeza uhusiano. Kutazama michezo na marafiki zaka au familia kunaweza kuwa njia nzuri ya kufurahi pamoja. Tatu, ni motisha. Wachezaji wa timu wanavyo kuwa na mafanikio. Naweza kuwa chanzo cha motisha kwetu sisi kama mashabiki. Nne ni afya kwa mwili na akili. Kwa kutazama michezo hasa haina ya mpira wa miguu, soka na mpira wa vikapu, naweza kujifunza mbinu za mazoezi na ufundi kwa jinsi ya kukaa na kuwa na afya bora. Ingawa sio kila mtu anapenda kucheza.

Njia moja ya kutia moyo wenzangu ni kutoa maneno ya kuthamini na motisha Hii inaweza kuwa na nguvu kubwa kwa sababu watu wengi wanahitaji kusikia maneno ya kujenga haswa wakati wanapokutana na changamoto Kwa mfano naweza kusema kitu kama najua kuna changamoto nyingi lakini wewe ni mwenyewe nguvu na unaweza kushinda kila kitu unachokutana nacho, ipo nguvu ndani yako maneno kama haya yanaweza kumsaidia mtu kuona, mambo kama mtazamo chanya na kujua kuwa wanadhaminiwa.

Mimi napendelea mwanga wa kati Mwanga wa kati ni ule ambao auko mkali sana wala hafifu unakuwa na kiasi za kutosha kuleta hali nzuri ya kuona bila kuwa na giza au kuumiza macho Kwa mfano mwanga wa kati ni kama mwanga wa asubui au jioni ambapo angalau kuna mwangaza wa kutosha lakini sio mzito kama mchana Mwanga huu pia unasaidia sana katika mazingira ya kufanyia kazi au kusoma kwa kuwa ni rahisi kwa macho yako kufanya kazi bila kuhadhiriwa sana na mwanga mkali au giza sito. Hufanya mazingira kuwa wa starehe na akuleti mchomo au uchofu kwa macho kwa muda mrefu.

Ndiyo, mimi nimewai kufuga kuku. Kuku ni mnyama ambaye wengi ufuga kwa madhumuni ya kupata mayai nyama au kama wanyama wakipenzi. Kuku ni rahisi kufuga na wanaitaji masingira ya salama na lishe bora. Pia kuku wanaitaji kuwa na nafasi ya kutosha ili waweze kutembea na kuwa na afya nzuri Kwa kawaida, kuku wanapokuwa na umri wa mwezi kadhaaa, wanaanza kutaga mayai na uweza kutaga mayai mengi ikiwa wanapata lishe nzuri. Kuna aina mbalimbali za kuku kama kuku ya nyama, kuku wa mayai na kuku wa mapambo au wale wa kipenzi.

Wakati wa wasiwasi, moja ya njia nzuri ya kupunguza wasiwasi ni kupumua kwa kina. Jinsi ya kufanya ni kama kupumua kwa pole pole, anza kwa kupumua kwa kasi ya kawaida kwa sekunde kadhaa. Pili, kupumua kwenye tumbo. Akikisha kwamba unapumua kwa kina hadi kwenye tumbo, si tu kwenye kifua. Hii itasaidia kuongeza kiwango cha oksijeni na kupunguza mchongeo wa haraka wa mwani. Tatu, hesabu pumzi zako, pumua kwa sekunde nne, alafu shikilia pumzi kwa sekunde nne, nakisha Excel kwa sekunda nne, rudia hii kwa dakika moja au mbili. Hii inasaidia kupunguza kasi ya mpiko ya moyo na inafanya akili yako kuwasa zaidi. Unaeza kutumia mbinu hii popote unapoona inaitajika iwe shuleni wakati wa mtiani au wakatu unajisikia kupugua na mawazo mengi.

Mimi napenda rangi ya majani inapatikana katika bendera ya kenya rangi ya majani ni moja ya rangi zinazo pendeza kwa wengi pia ni pia ni rangi muhimu katika bendera ya kenya katika bendera ya kenya rangi ya kijani inasimamiya ishara ya maendeleo ustawi na ardhi ya kenya inaonyesha umuhimu wa kilimo rasilimali na asili na masao ambayo ni sehemu kubwa ya uchumi wa inji Kwa uchumla kichani kinachukua kama rangi ya matumaini na maisha asa katika muktada wa mazingira na upya kwa hivyo rangi hii huonyesha chinzi watu wa kenya wanavyohusiana na afia na chinzi wanafyothamani utachiri wa asili.

Mimi napenda chakula ya pilau na kuku Nimchanganyiko mzuri wa ladhaa na harufu nzuri ninapo kula pilau na kuku ni kama kila mchemshwa wa pilau napata uzuri wake na kuku aliejaa viungo na ladhaa pilau inavyopikwa arufu ya viungo kama vile mda lasini karafu na tangawizi hugharimu hewa Halafu kuku ukiandaliwa kwa njia mzuri naongeza uchangamfu wa ladha na mchuzi mzuri unaokalia pilau. Napo pika baiti ya pilau kunakuwa na mchanganyiko wa rangi ya dhahabu ya mchele wa pilau na samaki mweusi wa kuku. Ukiachana na tangawizi na vitungu finavyo tengeneza ladha kali.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi hupenda kufanya ili kujitunza. Kwanza na lala ya kutosha. Kulala ni muhimu kwa afya yako na mwili na akili. Pili nala vizuri. Chakula ni bora na muhimu. Hakikisha unapata mlo kamili wenye maadini, vitamini na protini zinazo itajika. Tatu nafanyia mwili mazoezi. Mazoezi ya kila siku ni muhimu kwa afya na mwili na akili. Nne na pumzika ni muhimu sana. Jitihadi ya kuchukua muda na kupumzika na kufanya mambo unayo ya penda kama kusikiliza muziki kusoma vitabu na kutazama filamu. Tano naongea na watu. Kujenga uhusiano mzuri na familia marafiki au watu wakaribu kunaweza kusaidia sana kwa hali yako ya kiakili.

Mimi nasherehekianga mwaka mpya kwa njia mingi kama fille kufanya sherehe na familia au marafiki Naweza kupanga mkusanyiko wa watu wa karibu wa nyumbani na kuenda sehemu nzuri Pili naeza sema tamasha la moto wa bure katika maeneo mingi kuna matamasha ya moto wa angani Fireworks usiku wa mwaka mpya Tatu natafakari mwaka uliopita Wakati mwingine, mwaka mpya ni wakati mzuri wa kutafakari na kushukuru kwa yale yote uliyoyapitia. Nne, kueka malengo ya mwaka mpya. Ukiwa unapenda mipango unaweza kuandika malengo yako kwa mwaka ujao.

Mimi napatana na changamoto nyingi sana kazini kama vile katika mshahara na malipo wakati mwingine mshahara inaeza kuwa si ya kuridhisha Pili shinikizo la wakati kazini kunaweza kuwa na shinikizo kubwa la kufanya kazi kwa haraka Tatu usimamizi Wakati mwingine, changamoto ni kutoka kwa viongozi au wasimamizi, kutoelewana na viongozi, au kutokupata msaada kutoka kwao kunaweza kuleta migogoro kazini. Nne, mazungumzo ya kikazi na haki za wafanyikazi. Wafanyikazi wanaweza kukutana na changamoto za uhuru wa kusema au kupigania haki zao.

Mahusiano yangu na wasasi wangu ni wa karibu na ya msingi katika maisha yangu Wasasi wangu ni watu wa muhimu sana kwangu kwa sababu wananiunga mkono kila wakata Wananiambia ukweli hata wakata sio rahisi kusikia na pia wanajali ustawi wangu kimahusiano kielimu na kiafya Kwa mfano mama yangu ni mtu ambaye ni mtulifu na anayekubali mawazo yangu Mara nyingi, tunaeza kusungumza kuhusu maswala mbalimbali ya maisha, anajua jinsi ya kunielewa hata pale ambapo mimi siwezi kueleza vyema hisia zangu. Papa yangu kwa upande mwingine ni mtu ambaye ananifundisha kuhusu nidhamu, juhudii na kujitolea. Yeye ni mfano mzuri wa kuwa na malengo na kufanya kasi kwa vidi.

Ndio mimi napenda sana hadithi za ajabu hadithi za ajabu zinavutia kwa sababu zina mchanganyiko wa mambo yasiyowezekana dunia za ajabu na viumbe vya kushangaza inapokuwa na husiano na vitu visifyo halisi tunapata nafasi ya kufikiria zaidi kuhusu ulimwengu mwingine au jinsi vitu visivyoeleweka vinaweza kua halisi hadithi za ajabu pia utufundisha kuwa maoni yetu ya kawaida yanaweza kupanuliwa na kuwa zaidi za ya tunasoziona.